Mimi kwa mwaka, mimi huenda hospitali marakama mbili hivi. Mwaka uliopita, nilienda mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Nilienda hospitali marakama, haswa mwaka ulipokuauki enda kuisha. Nilienda hospitali marakama nne hivi kwa miezi kama sita hivi. Kwa kuwa, nilikuwa mimini mgonjwa koo, nilikuwa na homa ambayo ilifanya kooyangu iume sana na nilikohoa kwa muda. Nilipata kuwa, nilikohoa kwa muda wa siku mbili, lakini siku ya pili, ilibidi niende kwa, niende hospitali, nipate matibabu. Kwa hivyo kwa mwaka, hilo halikuwa jambola kawaida, lakini kwa mwaka napata naenda marakama mbili hivi, na shida inakuwa tu hiyo moja ya homa ambayo inafanya nikohoe kwa nguvu. Kwa hivyo, naenda ni kwa ujumla nawezasema naenda hospitali marakama mbili ama tatu hivi kwa mwaka.

Mimi hutumia muda wangu wa bure kufanya mazoezi ama kujiburudisha. Napenda muda wangu wa bure haswa ni napokuwa nimemaliza kazi zangu zote. Napenda kuitumia muda huo kupumzika ama kwenda kufanya mazoezi sana sana mimi hutumia muda huu kujiburudisha kwa kuangalia sinema. Kusikiliza nyimbo zenye utulivu na kujifurahisha tu. Muda huu na upenda sana kwa sababu, ninapokuwa na uchovu wa mwili, ninatumia muda huu kusikiza wimbo ambazo zinanipa utulivu, ama filamu ambazo ninapenda, ama filamu mpya. Na tumia muda huu kufurahia bidii yangu ambayo nimeipa kwa kazi yangu ya siku hiyo. Kwa hivo muda huu na upenda sana. Ni muda mwenye ambao naitumia kupunguza msongo wa mawazo. Na kupunguza uchovu kwa kujiburudisha na pia kwa kupumzika.

Illi kuhimiza ushirikiano kwenye timu, kwanza kabisa napenda mawasiliano yenye uwazi na yenye uhuru. Napenda pale ambapo tunafanya kazi ili kutimiza lengo moja kwenye timu. Kwa hivyo napenda watu, pale ambapo watu wanafanya kazi kwa pamoja. Pia sipendi ugombezi mwingi, sipendi wakati kuna ugomvi. Kwa hivyo, nachagua watu ambao hawana ugomvi, watu ambao wana heshima. Kwa hivyo, heshima ni muhimu sana kwenye kazi ya timu. Kwa pale kwenye timu yangu napenda watu waheshimiane na wapeane fursa ya kupeana maono. Kila mtu apate nafasi sawa ya kutoa maono yake kwenye jambo ambalo tunafanya kwa pamoja unapata pia hii, inaleta pia ushirikiano na kwenye timu yangu. Na pale ambapo unahisi kuna mzozo, napenda kumaliza mzozo kwa kufanya pia kazi ambazo si lazima ziwe. Na siezi sema ni kazi bali kama michezo hivi michezo napata kuwa watu wanazoeana kwa wanazoeana vizuri na wanaeza kufanya kazi kwa pamoja haswa pale napata watu kuna mizozo ya aina na kwa hivyo napenda kumaliza mizozo hiyo kwa kufanya watu wafanye michezo na inahimiza pia urafiki. Kwa hivyo.

Ndio, napenda kusoma maoni mtandaoni. Napata kuwa maoni inasaidia kujua jinsi watu wanavyochukulia taarifa. Kwa mara mingi pia nikiangalia maoni pia inanipea mkutatha wa habari ile. Inanipa hisia za watu na pia saa zingine inanipa burudani. Kwa hivyo kwa kuwa kuna maono yengine ambayo ni ya ucheshi. Kwa hivyo inaburudisha. Napenda sana kuona maono. Haswa kwa habari ambazo niza kushtua ama habari ambazo si za kawaida. Napenda kuona kama vimewai tokea tena ama kwa mfano kama kuna ajali iliyotokea. Nikisoma maono ya watu unapata kuona kama kuna kama mahali pale ambapo pametokea ajali hii. Pamewai tokea ajali ingine. Na ama ni kawaida yake haswa kama serikali inafaa ichukue hatua. Kwa hivyo inasaidia sana kufanya dondoo ama kufanya muktatha huo ni uelewe zaidi.

Napenda mchezo wakadanda kwa kuwa ni mazoezi, ninapocheza mchezo huu, ninafanya mazoezi pia, na pia ninaweza kama kuna shida, kama kuna shida ya kuongeza uzito, ninaweza kupunguza pia kwa kucheza mchezo wa kadanda, na pia napenda mchezo wa kuendesha baisikeli kwa muda. Ni mchezo ambao niliupenda haswa pale tulipoenda na marafiki. Tulipozunguka na marafiki muda mbali. Niliupenda sana kufanya zoezi hilo. Kwa kuwa nilikuwa zoezi za kuchokesha lakini pia baada ya kuulimaliza niliweza kufurahia sana kwa kuwa nilisikia nipo mwenye afya.

Napena kuamuka na jua. Kwa kuwa kazi yangu naifanya usiku kucha. Kwa hivo, ninapomaliza kazi naitaji kulala takriban masaa kama sita hivi. Kwa hivo, nikiamka a jua tayari lishapanda. Na kwangu kulala mapema, sipendi kulala mapema. Lakini ninapolala mapema mie huamuka pia mapema zaidi. Kwa hivyo kufanya kazi napenda kufanya kazi kutoka saa sita hivi ama hadi usiku kucha asubui saa moja hivi. Kwa hivyo kuamuka najua si jambo ambalo nalipendelea sana lakini kwa ile kazi ambayo ninaifanya ninapata ni lazima nifanye hivi. Inabidi niamke na jua. Ninapoamka na jua mii huingia kufanya kazi pia. Masaa kama ingine masaa masita alafu baada naenda chumba cha kufanya mazoezi. Kwa hivyo ikifika ni usiku mimi hupenda kufanya kazi yangu usiku. Kwa vile pia kazi yangu naezaifanya kwa wakati wawote na naifanya nyumbani. Sipati changamoto mingi kwenye haswa katika masaa.

Napendelea mahali pakimya, kuliko kwa kelele, napenda mahali ambapo kuna utulivu mwingi, napenda kufanya kazi, mahali ambapo kuna utulivu hakuna kelele. Kazi yangu ya kila siku naifanyia nyumbani. Na napata kuwa naweza kufanya kazi kwa muda mrefu. Kwa masaa kama manne pale ambapo hakuna vitu ambavyo vinachukua umakini wako. Kwa hivo mahali kwa kilele kunafanya akili yako iruke kutoka jambo hili hadi lingine. Ama kuna kuangalia nini. Kinachoendelea nje. Lakini mahali penye utulivu napata naweza fanya kazi kwa muda mrefu. Bila tashwishi yoyote mahali pia pakimya kinanipa utulivu. Na pia sipati msongo wa mawazo ambao ni mwingi. Kwa hivyo mahali kwa kimya napata kupia ni kufanya ni jambo ambalo nimelipenda ku ku napenda tu siyo tu pa kufanya kazi bali pia kwa utulivu wa jumla.

Kumbukumbu mzuri zaidi za shule yangu ni shule yangu ya msingi pale tulipokuwa tunacheza. Michezo mbali mbali na wenzangu ambapo tulifurahia sana kila wakati. Michezo hii ilinifundisha kushirikiana na wenzangu. Kujifunza kuwa mwadilifu na pia kunifanya nijisikie sehemu ya timu. Nilifurahia sana kushiriki katika mashindano madogo ya michezo. Na mara nyingi tulipata na fasi ya kutimuliwa na kwa mafanikio au kujifunza kutokana na makosa yetu. Kila tulishiriki michezo hiyo tulijenga urafiki imara na wenzangu na kuunda kumbukumbu zisizo sahaulika za furaha na mshikamano. Kumbukumbu hizi hufanya nisherehekee kipindi cha utotoni kwa furaha na hunikumbusha thamani ya kushirikiana na wengine. Kwa kweli, michezo ya shule ya msingi ilibaki kwa sehemu muhimu ya maisha yangu na kumbukumbu nzuri ya kila siku nilizopitia.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi upumzika kidogo ili kuondoa uchovu wa mwili na akili iliokusanyika kutokana na kazi. Mara nyingine, mimi uchukua muda wakunywa kinywaji kama vile chai au maji. Nakula vitafunio vidogo ili kurudisha nguvu. Pia mimi hutumia muda huo kuzungumza na kirafiki na wenzangu ili kuboresha mausiano na kupata burudani kidogo. Baada ya wakati mimi hupenda kusoma au kuangalia habari fupi kwenye simu yangu ili kupanua maarifa bila shinikizo. Mapumziko haya hunisaidia kurudisha umakini na kuongeza ufanisi wa kazi na kunipa hisia ya utulivu na furaha kidogo wakati wa siku ya kazi.